Nafuatilia lakini si kwa kiwango cha kina sana kila siku. Kwa kawaida napenda kujua mambo makubwa na yanayotokea duniani kama mabadiliko ya kisiasa, maedeleo ya teknolojia, maswala ya mazingira au matukio makubwa ya kijamii. Ili nisibaki nyuma na niwe na mkutadha wakile kinachoendelea.

Chumba changu cha kulala ni cha kawaida lakini kimetulia. Mahali ambapo napenda kupumzika na kutuliza mawazo. Kwanza nina kitanda chenye shuka laini na mto mmoja au miwili. Ikifanya sehemu ya kulala iwe ya kuvutia na rahisi kuingia usingizini. Pembeni ya kitanda kuna meza ndogo yenye taa ya mwanga wa kati. Si mkali sana inatosha kusoma au kutulia kabla ya kulala.

Wakati wa likizo, mimi hujistawisha kwa njia tulivu na zinazoniweka mbali na msongamano wa kila siku. Mara nyingi napenda kuanza kwa kupunguza kasi, lala vizuri, kula bila haraka na kupumzika bila mipango mingi. Napenda pia kutumia muda nje kidogo hata kama ni matembezi mafupi tu mahali penye hewa safi.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kuweka mwelekeo dhabiti na kukua kiakili na kibiashara bila kupoteza ubora wa kile ninachokifanya. Kwanza nataka kuwa mtaalamu zaidi katika fani yangu kuelewa kila kipengele cha kazi vizuri na kuwa na ujuzi wa kutatua changamoto kwa njia yenye ufanisi na ubunifu.

Ndiyo, napenda kuskiza redio, lakini si kila wakati. Mara nyingi naipenda kwa sababu ile ina ule uchanganyiko wa muziki mazungumzo ya watu na habari fupi ambazo haziitaji kwangalia skrini. Nirahisi kuiwasha ukiwa unendelea na shughuli zako za kila siku kama kupika kusafisha au ata kupumzika.

Mimi binafsi napendelea chai kuliko kahawa. Chai inanikaribishia utulivu kidogo, hasa ikiwa niya kupumzika asubui au jioni. Napenda jinsi mwanga wake na harufu yake hufanya hali iwe ya kustarehe. Pia ina aina nyingi, ya kipekee kama chai ya kijani, ya tangawizi au chai ya kawaida yenye maziwa.

Nikishirikiana na timu, mimi hupanga mambo kwa uwazi na kwa ushirikiano. Kwamba nasikiliza mawazo ya kila mtu kuhakikisha kila mmoja ana hisia ya kushiriki na kuelewa lengo la pamoja. Napenda kuelewa nafasi yangu, ndani ya timu na jinsi ninavyoweza kuchangia ili kazi ifanikishwe kwa ufanisi.